Naam, ninapenda wanyama wakufugwa kwani wanyama wakufugwa wanaweza ama wako na ile kiakili zaidi ya kuweza kutenda ama kufanya mambo ambayo wanyama wengine hawawezi kufanya. Kama vile umbwa wa kufungwa ni mbwa wazuri sana kuliko wale umbwa wakuto fugwa kwa sababu umbwa huyu wakufugwa anaweza kufundishwa mambo ambayo lazima ayasome ili aweze kutenda ama kufanya mambo fulani.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya tandaoni ama kwa njia ya barua pepe. Kwa sababu hizi ni njia ambazo ni rahisi kuweza kuwasiliana na mtu ama vile vile tunaweza kuwasiliana kwa njia ya uso kwa uso ambayo tunaweza kuongea na kutafakari ama vile vile kutatua tatizo linalotushughulika ama tatizo ambalo linalolutupatia maoni ama kipaumbale.